Napenda kuangalia vipindi vya televisheni vinavyo husiana na elimu, utamaduni na burudani yenye ujumbe mzuri. Kwa mfano, napenda vipindi vya tafiti za kisayansi, makala za utalii na filamu au mfululizo wenye hadithi zinazo fundisha madili. Vipindi hivi hunipa maarifa mapya, hunifanya nifikirie kwa kina na pia huniridhisha kisa burudani.

Mazingira mazuri ya kazi hutokana na heshima kati ya wafanya kazi, mawasiliano wazi na ushirikiano mzuri. Uongozi unaosikiliza maoni ya wafanyakazi na kudhamini mchango wao, huongeza morale kazini. Pia usalama wa kazi, ratiba yenye kueleweka na fursa za kujifunza huchangia sana. Mazingira yenye motisha, usawa na kudhamini mafanikio, huwafanya wafanyikazi wajisikie kudhaminiwa na kufanya kazi kwa bidii na ufanisi zaidi kila siku.

Mchezo ningependa kujaribu ni kuogelea kwa kina pamoja na mchezo ya maji. Mchezo huu hunivutia kwa sababu huimarisha mwili mzima na hupunguza msongo wa mawazo. Pia ningependa kujaribu tenis kwa kuwa hujenga umakini, kasi na uratibu wa mwili. Kucheza michezo mipya hunipa changamoto, hunifundisha nidhamu na hunisaidia kudumisha afya bora ya mwili na akili kwa ujumla.

Wakati wa jua kali napenda kupumzika mahali penye kivuli au ndani ya nyumba yenye hewa ya kutosha. Mara nyingi hunywa maji mengi ili kuzuia upungufu wa maji mwilini. Pia napenda kuoga maji baridi, kusoma au kutazama video. Ikiwezekana napendelea kutoka asubuhi au jioni wakati jua si kali sana ili kulinda afya na nguvu za mwili.